Zana vya dijiti ambazo mimi hutumia kila siku ni zana kama WhatsApp, zana kama X, zana kama barua pepe, zana kama Facebook. Na hayo ni ya muhimu sana kwa sababu hunisaidia kwa njia mengi sana na hunisaidia katika vitu mengi na ni vya kufurahisha zaidi.

Mimi napenda rangi ya manjano. Rangi ya manjano ndio mimi ni rangi nzuri kwangu. Na rangi ya manjano hunikumbusha sana vitu vingi. Kwa sababu mimi vitu vyangu vingi ni ya vya rangi ya manjano. Kwa hivyo mimi napenda hilo rangi na ninamiliki vitu kama vyombo vya manjano manguo vya manjano hata baisikeli na gari yangu ni ya rangi ya njano na rangi ya njano hunifanya nihisi vizuri sana tena nakuwa na furaha ninapopatana na rangi ya manjano na pale ninapoona rangi hii mara nyingi ni pale barabarani ninapotembea ama hata ninapokuwa shambani naona rangi ya njano kila mara.